Kupanda milima ina manufaa yake ambao inapendwa. Ambao ni pamoja naa. Kupanda milima uleta mazoezi ya kiafya. Kwa kwaumarisha mwili mapafu na moyo. Pili. Kupanda milima ina mandhali nzuri. Watu upenda sana mandhali ya kufutia yanawiyowa juu ya milima misitu mawingu au miji. Tatu. Changamoto za mafanikio kupanda milima ni changamoto. Kufika kileleni uleta isia ya ushindi. Kujifunia kupanda milima huleta utulivu wa akili. Kwa karibu na hasili hupunguza msongo wa mawazo na kuleta akilini maamani. Kupanda milima hukuza urafiki na ushirikiano. Maranyingi watu hupanda milima kwa makundi. Mambo yanaojenga urafiki na ushirikiano. Mwisho kupanda milima kujifunza kuwa hasili kupanda milima usaidia watu kujifunza kuhusu mimea wanyama na mazingara. Sijui wewe wapenda milima.

Chakula cha haraka kina manufaa yake, watu huipenda kwa sababu ni raisi na haraka, hutolewa haraka, hivyo ni raisi kwa wale wa walio na ratiba ya haraka na hawana muda wa kupika. Pili, linaladha nzuri, mara nyingi limaandiliwa yenye viungo na kuvutia, mafuta chumvi kidogo na sukari. Tatu, unachaguo mbali mbali ya chakula vya haraka. Kwa mfano pizza, burger, sandwich, kebab, fried chicken, tacos ni baadhi tu ya chakula cha haraka Mme Vitu vya kila mahali. Basi vyakula vya haraka upatikana sehemu mbali mbali. Kwenye mikahawa ya fast food ipo karibu na miji mkubwa bado na vituo vya biashara. Hivyo vinapatikana kwa uraisi. Mwisho burudani na maandhari baadhi ya mikahawa inaburudani. Televisheni na mazingira rafiki, wa familia na marafiki. Hivo, watu wanakuenda kutumia vyakula vya haraka. Wanapokea burudani na mandhari vilevile.

Mawasiliano ya mtu kwa mtu au mtu kwa watu ni muhimu. Napendelea zaidi mawasiliano kwa njia zifatazo. Njia maandishi. Njia njia kuu na upendelea kwa sababu inaweza kueleza mawazo kwa ufasihi na mtu anapata ku nafasi ya kusoma kwa makini. Pili, njia maswali na majibu. Mazungumuzo wenye mfumo wa maswali majubu kusaidia kuelewa kile mtu anataka na kutoa ufafanuzi wa kina tatu mifano na maelezo ya kina. Napenda kutumia mifano, orodha na michoro hili ufafanua mawazo kwa uraisi mwisho, kurudia au kuhakiki mawazo wakati wa maelezo, nbinweza kurudia kwa maneno tofauti au kuongeza ufafanuzi jambo linalo saidia mawasiliano kuwa wazi zaidi.

Kunazo vyanzo tofauti vya habari kwa watu. Moja mitandao ya kijamii kama vile twitter facebook instagram. Ni sehemu ambapo watu wanapata taarifa mpya kila siku. Pili tunao magazeti na vituo vya televisheni. Habari za kitaifa na kimataifa hupatikana kupitia vituo vya habari. Magazeti au matangazo ya habari. Tatu mawasiliano ya kibiashara. Watu wengi hupata habari kwa kutumia baruwa pepe mikutano au vikao vya wazi. Nne vyanzo vya mtandaoni kama vile blogs, podcasts na tovuti. Tovuti maalumu blogu au podcast hutolewa kwa watu au taasisi zinazochambua na kutoa habari kuhusu maswala mbali mbali mwisho? Kufatilia habari za kielektroniki apps za simu kama vile Google, News, Flipboard, hutoa habari kutoka na vyanzo mbali mbali.

Zipo kampuni za teknolojia zinazojulikana kwa uaminifu, ubora, wa bidha na usalama. Na ni moja wapo ni kama vile, hapo. Inajulikana kwa usalama wa data, ubora wa vifaa na mfumo dhabiti wa utendaji. Vile vile kunayo Google ambayo inaminika kwa huduma maarufu kama vile Google search, Googgle Mail Android na youtube. Vile vile kunayo Microsoft inajulikana kwa Windows, Office mia tatu na sitini na tano, Azure, Cloud Services na huduma za biashara mara nyingi inaweka msisitizo mkubwa kwa usalama na faragha ya shirika na watumiaji. Mwisho, kunayo Amazon ambayo inajulikana kwa E-Commerce, Amazon Web Services moja wa watoaji wakubwa wa cloud duniani na teknolojia za kifedha na matumizi ya kila siku.

Katika dini ya ukristo imani katika yesu kristo kama mwokozi ni msingi. Kufata mafundisho ya upendo msamaha na huduma za wengine ni muhimu. Hekima ya bibilia na kushiriki katika ibada ni sehemu muhimu ya maisha ya kikristo.

Mwanzo kabisa njia ya kwanza kushuglikia kazi za dharura ni kutathmini haraka hali hiyo ya dharura, pili kupanga atua za dharura. Tatu kufanya kazi kwa haraka lakini kwa umakinifu wa hali ya juu. Nne mawasiliano ya haraka na ufanisi. Tano kutumia teknolojia kwa ufanisi, sita kufatilia na kufanya tathmani baada ya kumaliza.

Katika kazi zote za nyumbani kazi ninayo ichukia zaidi ni kazi ya kusafisha vyoo na mbafu. Kusafisha vyoo na bafu ni kazi ambayo kutokana na uchafu na arufu mbaya. Inaitaji jasho na wakati mwingi au mara nyingi inaonekana kua ni kazi inayosubiri tena baada ya muda mfupi ingawa ni muhimu kwa usafi wa muda, usafi wa nyumba, mara nyingi huwa ni ya kutia uchofu.